Ndiyo, napenda zaidi kulima bustani. Kulima hunipa furaha na utulivu wa akili yangu. Na pia hunisaidia kupata chakula kisafi kama mboga, matunda na vyakula vinginevyo. Zaidi ya hayo, ni njia nzuri sana ya kufanya mazoezi na kukaa karibu na mazingira.